Mwalimu ninayemkumbuka kutoka shule ni mwalimu aliyekuwa aknifunza lugha ya kingereza katika shule ya msingi. Mwalimu huyu alikuwa jina, alikuwa anaitwa bwana kihara. Yule ni mwalimu ambaye nilimpenda zaidi kwa vile alikuwa na utulivu na anachukua wakati wake kuhakisha ya kwamba wanafunzi wanaelewa anayokuwa akifundisha.

Chakula ambacho ni cha jadi, cha jadi ninachokipenda ni chakula ya githeri. Githeri hupikwa kwa kuchanganya mahindi na maharagwe. Halafu zinachemshwa pamoja hadi zinaiva. Baada hapo unaeza karanga, ukiongeza viazi na viungo zako, ama unaeza ila vile vile bila kuikaanga na bila viungo.